Nikitakiwa kuchagua, nitasema napenda kula ugali zaidi kuliko wali. Ingawa wali ni mtamu sana ukiwa na mchuzi wa nazi au maharagwe ugali una nguvu ya kipekee inayonifanya mtu ajihisi, ameshiba, sawasawa kwa muda mrefu. Hakuna kitu kinachozidi ladha ya ugali moto uliopikwa vizuri. Ukiwa na mboga za majani kama sukumawiki na nyama ya choma ama samaki wa kukaanga ugali unanipa hisia ya nyumbani na nishati ya kutosha kufanya kazi zangu za kila siku kwa ufanisi mkubwa na furaha tele moyoni mwangu. Napenda sana kula ugali, haswa masaa ya jioni, ninaposhirikiana na wazazi na wapendwa wangu nyumbani. Pia, nikiwa nje nikisafiri, pamoja na marafiki zangu, ni mlo ambao nafadhaika na hufurahia kula.

Moja ya vipawa ambavyo nimebahatika kuwa navyo na ambacho ninakienzi sana nikipawa cha kusimulia hadithi. Tangu nikiwa mdogo, nimegundua kuwa nina uwezo wa kipekee wa kuunganisha watu kupitia maneno. Iwe ni kuandika au kuzungumza kipawa hiki kimekua chombo muhimu sana ninapofurahia wakati wangu na familia. Kwani, hutusaidia kutengeneza kumbukumbu za kudumu kupitia simulizi za kusisimua. Pia, ninapotumia muda kucheza na watoto hadithi hizi huamsha ubunifu wao na kuleta msisimko wa kipekee. Ingawa ninalazimika kukabiliana na changamoto mbali mbali kazini kipawa hiki kunisaidia kukamilisha na kukabiliana kwa ufahamu kwa ufasaha zaidi na kutafuta suluhu za kibunifu. Kwangu mimi sanaa ya kusimulia hadithi si burudani tuu bali ni njia ya kuleta nuru.

Mimi napenda sana hesabu kwa sababu ni lugha ya ulimwengu inayo tusaidia kuelewa jinsi mambo ya anavyo fanya kazi kwa usahihi. Tangu nikiwa mdogo nmevutiwa na jinsi na namba zinavyo weza kutatua matatizo magumu na kutoa majibu ya uhakika bila kubahatisha. Hesabu inanifurahisha kwa sababu inachangamsha akili na kunifundisha kufikiri kwa mantiki na mpangilio mzuri. Kila ni napo kutana na fumbo la kima hesabu, mimi huona kama michezo ya kuvutia unaohitaji umakini na uvumilivu mpaka suruhisho ipatikane kwangu mimi hesabu si somo tu mbali ni nyenzo muhimu inayo inayo rahisisha maisha ya kila siku kuanzia kupanga bajeti hadi kufanya maamuzi makubwa ya kimaendeleo.

Ndiyo, napenda sana kunywa maziwa kwa sababu ni kinywaji chenye ladha nzuli na faida nyingi kwa afia ya mwili wangu. Tangu nikiwa mdogo glasi ya maziwa ya moto asubuhi imekuwa sehemu muhimu ya kuanza siku yangu kwa uchangamfu. Napend napendelea zaidi maziwa freshi ambayo hayajaongezwa sukari hili kufurahia ladha yake ya asili. Ingawa wakati mwingine mimi huyaweka kwenye chai au kahawa ili kuongeza utamu, kwangu mimi kunywa maziwa kabla ya kulala, pia hunisaidia kupata usingizi mtulivu na mzito. Kila nikinywa nakumbuka maisha ya kijijini ambapo maziwa yalikuwa yanapatikana, moja kwa moja kutoka galani yakiwa baado ya moto na yenye harufu nzuli ya asili. Ni kinywaji kinachonipa nguvu na faraja ya kipekee kila siku.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni The Acmeist cha Paulo ambacho ni hadithi ya kusisimua kuhusu kijana mchungaji anayetafuta kazi na hazina na hatima yake. Nakipenda kwa sababu kinafundisha kuwa kusikiliza sauti ya moyo na kufuata ndoto zetu ni safari ya kiroho yenye dhamani kubwa. Muhusika ninayempenda zaidi ni Santiago kwa sababu ya ujasili wake wakuacha faraja ili kutafuta maana ya maisha. Rafiki yangu wakaribu ndiye aliye nishauri nikisome wakati nilipokuwa nikipitia kipindi cha mabadiliko. Bila shaka ningependa kusoma vitabu vingine vya koleho kwani uandishi wake una busara nyingi na unanitia moyo sana.